Kinacho nifurahisha sana ni amani ya moyo na kuona maendeleo katika kila ninacho kifanya. Nikipata nafasi ya kujifunza, kujiboresha na kuona juhudi zangu zikizaa matunda, hunipafuraha ya kubwa. Pia hunifurahisha kuwa na mda na watu ninaowapenda, kucheka na kufurahia mambo madogo ya maisha.

Ndiyo nimewai kufanya kazi ya kujitolea, uzwefu wa ulinipa fursa ya kusaidia wengine bila kutarajia malipo, kujifunza kushirikiana na watu tofauti, na kuelewa changamoto zinazo wakabili wanajamii. Kazi ya kujitolea hunipa ridhiki ya moyoni kwa sababu najua na changema badiliko katika jamii.

Ndiyo, napenda kukimbia hasa kwa umbali mfupi au kwa wakati mfupi kukimbia hunisaidia kuimarisha afya ya mwili, kupunguza mawazo na kuongeza nguvu Pia napenda kukifanya nje kama bustani au barabara asubui kwa sababu hunipa hewa safi na muanzo mzuri wa siku.

Napenda kufanya mambo rahisi lakini kuimarisha uhusiano na familia yangu nafurahia kukaa pamoja tukizungumza kula chakula cha pamoja au kutazama vipindi na filamu Pia napenda kutembelea ndugu kusherehekea matukio maalum na kusaidiana kwenye shuguli za nyumbani kuwa na familia hunipa furaha faraja na hisia ya umoja.

Ninaanza mradi mpya wa kazi kwa kuelewa kwanza lengo na matarajio ya mradi uhakikisha najua kinachotakiwa kufanikishwa muda uliopo na rasilimali nizazo patikana Baada ya hapo, ugawanya mradi katika hatua ndogo ndogo ili uwe rahisi kusimamisha Kisha napanga ratiba ya kazi kuweka vipaumbele na kubaini changamoto zinazoWeza kujitokeza mapema Pia, kuasiliana na watu wanao husika ili kuhakikisha kila mmoja yuko kwenye mwelekeo mmoja njia hii uhusiana kwanza mradi na mpangilio kufanya uendelee kuwanafana.

Napendelea baridi kuliko joto kali, baridi unifanya njisikie mtulivu na mwenye umakini zaidi ni raisi kujisitiri au kuvaa vitu kuliko kukabiliana na joto kali Pia baridi unipa mazingira mazuri ya kufanya kazi na kupumziki.

Natumia sana kadhaa za kidigitali kila siku ili kuharakisha kazi ya maisha yangu Kwanza simu, simu ni muhimu na kwa mawasiliano ratiba na kupanga taarifa, kutumia barua pepe na programu za mawasiliano kama whatsapp au zana za kazi mtandaoni kwa kushirikiana na wengine Pia kutumia kalenda na programu za kupanga kazi ili kufuatilia majukumu yangu pamoja na mtandao kwa utafiti na kujifunza Zana hizi hunisaidia kuwa mpangilio mwenye ufanisi na kuokoa muda kila siku.

Nafanya kazi ushirikiano na wengine kwa kuwasiliana, kwa uwazi na kwa heshima na kuhakikisha kila mtu anaelewa jukumu lake kusikiliza mawazo ya wenzangu kwa makini na kutathimini michango yao na kutoa maoni kwa njia inayojenga Pia napenda kushirikiana katika kupanga malengo kusaidiana pale changamoto zinapo jitokeza kuwa tayari kubadilika kwa ajili ya mafanikio ya timu Kwangu ushirikiano mzuri unajengwa na imani, uwajibikaji na mawasiliano ya mara kwa mara.

Katika kazi yangu, natamani kufikia kiwango cha juu, cha utaalamu na uongozi. Lengo langu kua Lengo langu kuwa mtaalamu anaye tegemewa mwenye mchango wa maana katika shirika au jamii ninalofanya kazi. Nataka kuendelea kujifunza kukua kitaaluma na kuchukua majukumu makubwa zaidi yanayonipa nafasi ya kuleta mabadiliko changa. Pia ninatamani kufikia utulivu wa kazi na mafanikio binafsi ambapo kazi yangu inadhihirishwa inanipa maendeleo na kunifuru kuniruhusu kuwa na uwiano na mzuri kati ya kazi na maisha binafsi.

Nigependa kutembea palipa historia penye uridhi mkubwa wa kitamaduni kama Stone Town ZaNzibar kwa sababu lina historia tajiri ya biashara utamaduni na mchanganyiko wa jamio tofauti Pia ningefurahia kutembelea makumbusho au magofu ya kale ili kujifunza zaidi kuhusu historia maisha ya watu wa zamani na jinsi yanavyoadhiri dunia ya leo.

Inajitareesha wakati walikizo kwa kubadilisha mazingira na kupumzisha akili Napenda kusafiri kidogo, kutembelea sehemu tulivu kama fukwe au maeneo ya asili Pia kufurahiya kulala na kutosha, kusoma, kusikiliza muziki au kutumia muda na familia na marafiki Wakati mwingine hujitunza kwa kufanya mambo, nilio kosa nikiwa na shughuli nyingi za kazi kama mazoefu mazoezi mepesi kutafakari na kujifunza jambo jipya kwa hiari.